Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitathmini kwa uaminifu, kutambua maeneo yanayohitaji kuboresha, kujifunza mara kwa mara na kuomba ushauri au maoni kutoka kwa wenzangu na wasimamizi ili kuboresha ujuzi wangu na kuongeza ufanisi katika kazi.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kuchukua muda wa utulivu ilikuondoa uchovu wa mwili na mawazo. Kusikiliza mziki laini, unaonilea hisia, kufanya matembezi mafupi au mazoezi madogo ilikuimarisha mwili, na kushugulikia shugli ninazo penda kama kusoma, kuangalia filamu au kuzungumza na familia na marafiki.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kama pwani ya Diani, Mombasa na Masaimara. Kila sehemu ilikuwa na uzuri wake wa kipekee, pwani na maji safi na mchanga mweupe na Masaimara kwa mandhari ya wanyamapori na Savannah. Safari hizi zilinifundisha kufurahia uzuri wa asili, kupumzika na kuhisi amani na furaha.

Mimi huangalia video mtandaoni kwenye majukwaa mbalimbali kama YouTube, Vimeo, tofuti za elimu na mitandao ya kijamii. Ambapo napendelea kuangalia zile zinazo ongeza maarifa, burudani na mskumo wa ubunifu. Video hizi pia hunisaidia kujifunza ujuzi mpya kupata motisha ya kazi au masomo na kupumzika baada ya shuguli ndefu. Badala ya zile zisizo na maana ambazo haziwezi kunisaidia kiakili au kisaikolojia.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutengeneza ratiba ya kila siku, kuweka vipaumbele vya majukumu muhimu na kugawanya muda kwa kazi, mapumziko na shughuli binafsi. Pia, kuangalia tarehe za mwisho za miradi, mikutano na majukumu yanayohitaji ushirikiano na wenzangu. Njia hii, huuniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kuthibiti muda viema na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati bila msongo.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kwa makini kusikiliza mahitaji yao. Hujitahidi kuelewa tatizo au ombi lao kutoa ufafanuzi wa wazi na kuhakikisha wanapata suluhisho linaloridhisha. Pia, hujaribu kuwa mkarimu na mwenye subira. Kuhakikisha wateja wanahisi kuthaminiwa na kuridhika na huduma. Jambo linalosaidia kujenga uhusiano mzuri na wa kudumu.

Maranyingi hufanya mazoezi ya subuhi mapema kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri, kuongeza nguvu za mwili na kuanza siku nikiwa na nguvu na motisha. Wakati mwingine, mazoezi ya jioni hufanyika pia. Hasa pale siku ikisha kuwa ndefu. Ili kupumzisha mwili, kuondoa msongo wa mawazo na kurahisisha usingizi mzuri.

Kila siku, inatumia zana za digiti kama kompyuta, simu mahiri na tablet kwa ajili ya kazi, mawasiliano na burudani. Pia, utumia programu za ofisi kama Word, Excel na PowerPoint pamoja na mitandao ya kijamii na barua pepe. Ili, kushirikiana na wenzangu, kupanga ratiba na kupata taarifa muhimu. Zana hizi, uniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kuboresha mawasiliano na kudumisha mitandao wangu wa digiti.

Ninahifadhi pesa kwa kupanua bajeti yangu, kuweka sehemu ya mapato kila mwezi kando na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pia, hupendelea kutumia akiba katika akaunti ya benki yenye riba au kuweka kwenye malengo maalumu kama kununua vitu vya muhimu au safari. Njia hizi, huniwezesha kuthibiti fedha, kuwa na amani ya akili na kuhakikisha nitakuwa na akiba ya dharura au mstakabali.

Ninapenda kwenda madukani asubuhi mapema au mapema mchana kwa sababu wakati huo kuna utulivu, hakuna foleni ndefu na huduma huwa ya haraka zaidi. Jambo linalonifanya nichague bidhaa ninazohitaji kwa makini na kwa urahisi. Pia, hujipatia muda wa kuangalia bei kulinganisha bidhaa na kupanga ununuzi wangu vizuri. Hii husaidia kuepuka msongamano, kutumia feather kwa busara na kufanya ununuzi kwa furaha bila haraka.

Napendelea chakula chenye ladha ya asili na mchanganyiko wa viungo vizuri, kama vile chakula chanye pilipili kidogo, tangawizi, vitunguu na viungo vya kipekee vya kiafrika. Chakula cha aina hii kinanipa furaha, kuchangia afya na kunifanya nijisikie nikipata mlo kamili wenye ladha mzuri.

Ndiyo, nimewahi kutembea kando ya ziwa na mto na ilikuwa uzoefu mzuri sana unaotuliza akili. Kutembea hapo, kunanipa nafasi ya kufurahia upepo mwanana, kusikiliza sauti ya maji ya nayo tiririka na kuona mandhari ya asili yenye kuvutia. Jambo linalo saidia kupumzika na kujisikia huru baada ya shughuli nyingi za siku.

Nimeweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama, pamoja na kuepuka kutumia maneno rahisi au taarifa za kibinafsi. Pia, hupendelea kubadilisha nenosiri mara kwa mara na kutumia wasimamizi wa nenosiri ili kuhakikisha usalama wa akaunti zangu mtandaoni na kulinda taarifa zangu binafsi.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, hasa vitabu vya elimu, maendeleo binafsi na hadithi za kusisimua. Pia, kuvutiwa na vitabu vya historia, sayansi na fasihi ya kipekee, vinavyonipa maarifa, mapya na kukuza ubunifu wa fikra. Kusoma vitabu hivi, hunisaidia kupata maarifa, kufikiria kwa kina, kupumzika na kujifunza mbinu mpya za maisha.

Napendelea viatu vinavyo kuwa vya starehe na vya kudumu kama viatu vya mchezo au sneakers. Vinavyo nipa urahisi wa kutembea, kuendesha shughuli za kila siku na kuhimili muda mrefu bila uchovu. Pia, napenda mara nyingine viatu vya rangi nzuri na muundo wa kuvutia. Kwani, uchangia kuonekana vizuri na kuongeza uhakika wa kujitambulisha.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua za kazi moja baada ya nyingine, kubaini sehemu zinazo leta ucheleweshaji au changamoto, na kutafuta njia rahisi za kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Pia hupunguza makosa kwa kutumia teknolojia, zana za dijiti na mafunzo ya timu. Huku nikihakikisha mawasiliano mazuri na ushirikiano unaendelea. Hatimaye, huchukua maoni na mapendekezo ya wenzangu. Ili michakato ibaki bora, yenye tija na yenye urahisi kwa wote.

Napenda kuamka na jua mapema, hasa asubuhi za utulivu, kwa sababu hufanya siku inaaza kwa nguvu, mtazamo chanya na nafasi ya kupanga kazi vizuri. Hii pia, huniwezesha kufurahia hewa safi, kufanya mazoezi na kushugulika na shughulika muhimu kabla ya msongamano. Lakini mara nyingine, kulala mapema pia ni muhimu ili mwili upate usingizi wa kutosha na kuwa tayari kwa siku inayofuata.

Napenda kufanya pamoja zote kulingana na hali, lakini zaidi napenda kusimamia. Kusimamia kuna nipa nafasi ya kuchagua mbinu, kupanga ratiba na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Hata hivyo, pia ninapendezwa na kusimamiwa wakati ninapokea maelekezo wazi. Kwani, husaidia kuelewa malengo, kujifunza mbinu mpya na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema, kugawa majukumu kwa sehemu ndogo na kufanya kazi kwa kipaombele. Pia, hujipanga ratiba dhabiti kuondoa usumbufu wa agenda zisizo muhimu na kuwasiliana na wenzangu ikiwa kuna changamoto. Njia hii huniwezesha kukamilisha kazi kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha matokeo ni ya ubora.

Nina mahusiano mazuri na ya heshima na wazee wangu. Uheshimu ushauri, uzoefu na maadili yao. Huku nikijaribu kushirikiana nao, kusikiliza mawazo yao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Mahusiano haya hunifanya nijisikie karibu na familia kupata mwongozo wa maisha na kuhisi msaada wa kiroho na kihistia.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano bora, usimamizi wa muda na ufahamu wa teknolojia. Pia, ni muhimu kuwa na umakini kwa maelezo, uwezo wa kupanga vipaombele na kujifunza mambo mapya haraka. Kwa ni study hizi, husaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kufanikisha miradi na kudumisha mahusiano mazuri kazini.

Nataka kufikia mafanikio makubwa kazini kupata ujuzi na uzoefu wa hali ya juu na kushiriki kikamilifu katika miradi yenye mchango muhimu. Pia, na lenga kupata nafasi za uongozi kuunda mabadiliko chanya katika kazi na kuendeleza stadi zangu. Lengo langu ni kujenga sifa ya kuaminika, kuwa na mchango wa maana na kufanikisha malengo ya kikazi na binafsi kwa ufanisi.